Mimi huangalia afya yangu ili kujitunza. Mimi hufanya mazoezi kila asubuhi. Kwa kukimbia na pia mimi huoga ili kutunza mwili wangu kila siku. Pia mimi hula chakula vya afya bora ili mwili wangu uwe na afya njema.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama nilipo kuwa kitado cha tatu nilikuwa ninafuga mbwa nilikuwa nina kufuga mbwa kwa sababu mbwa ni mnyama mzuri na ambaye angesaidia katika kuulinda nyumba na mali wakati wa usiku nilikuwa na ipa mbwa hiyo chakula marambili kwa siku asubui na jioni na kila nilifo pata muda nilipenda kuisafisha nyumba ya nyumba hiyo.

Ili kushugulikia muda kazini mimi huandaa oradha ya kazi na kupa kazi kipao mbele mimi pia huweka malengo baada ya kupima malengo ya muda mfupi na mrefu mimi pia hujenga ratiba ili nijue shuguli na zofa kufanya kila siku au kila wiki mimi pia hujipatia mapumziko ya mfupi hili kuongeza tije na kuepuka uchovu.

Ndiyo ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu mimi nina uwezo wa kufikiri kwa njia mbadala kwa sababu nina mtazamo wa kipekee na kutafuta uvumbuzi wa ubunifu mimi pia ni mtu mwenye upeo mpana kwa sababu nina uwezo wa kuona mambo kutoka mitazamo mbalimbali mimi pia ni mjasiri mjasiri kwa sababu niko tayari kujaribu mawazo mapya na kuchukua hatari.

Mboga ninaso penda kula ni skuma na kabichi. Halafu mboga hizi zina virutubisho kama vile vitamini A na cha ambaye huongeza madini kwa chakula. Pia mboga hizi usaidia kuimarisha mfungu wa kinga. Hasa huwa zinasaidia kuimarisha kinga ya mwili kutokana na virutubisho yake. Pia mboga hizi ni bora kwa afya ya moyo ya mwili.

Katika mstari wa kusubiri, mimi hujihisi mwenye kuhitaji wa subira kwa sababu katika mstari huo ni najifunza kuwana subira na kukubali kusubiri. Mimi pia huwana mzuka wa kusubiri kwa amani kwa sababu mimi huwana nafasi wa kumakuzusa ya kutafakari haupu mzika. Mimi pia huona hujihisi kama inyo ni njia ya ushirikiano kwa sababu inaweza kuanzisha mazungumzo na wengine katika mstari.

Mimi hupenda kuvaa nguo za ofisini. Mavazi ofisini hutoa muonekano wa kitaaluma na kuimarisha uaminifu. Katika mazingira ya kazi. Pia mavazi haya ya kiofisini husaidia kuboresha muonekano wa kipekee na kuvutia katika hafla maalum za kikazi.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa kujifunza kupitia kusoma vitabu kuchukua kozi mtandaoni au kujifunza lugha mpya mimi pia wakati mwingine hufanya mazoezi au mchezo mbali mbali ili kuimarisha afya mimi pia huendeleza mahusiano kwa kutembelea marafiki na familia na kuanzisha mzungumuzo mpya.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda ni mchezo wa riadha ninapenda mchezo wa riadha kwa sababu mchezo huu ina umaarufu mwingi katika nchi yetu. Mchezo wa olimpiki niliofurahi kutazama ilikuwa mchezo wa mwaka wa elfu mbili na ishirini ambapo wana riadha wengi wa nchi yetu walishinda katika michezo hiyo. Mchezoaji wa olimpiki. Ninae mpenda ni David Rudisha kwa sababu ni mchezo aliyobobea katika mbio ya mita mia nane wakati wa mchezo olimpiki ninahisi imefanya vyema kwa sababu nina uhakika kwamba nchi yetu itashinda medali mingi.